Mimi hupendelea rangi tulivu kama kijivu chepesi au bulu ya bahari iliyopoa. Zinanifanya nijisikia mtulivu na huru hasa jioni baada ya siku ndefu. Kijivu kinaipa chumba mwonekano safi na wakisasa. Alafu bulu inaleta hisia ya utulivu kama upepo wa asubuhi.

Kwa kweli napendelea wali kuna kitu fulani kinanifanya ni rudi kwa mara mara Labda kwa sababu ni raisi kuuchanganya na vyakula tofauti wali wanazi na maharagwe au wali wakawaida na kuku na kukaanga huwa choshi haraka ugali nao ni mzuri Hasa ukiwa na mboga au samaki lakini kama ningechagua bila kufikiria sana ningeenda na wali.

Ndiyo. Napenda sana kuenda pwani. Kuna utulivu wake wakipekee, sauti ya mawimbi, upepo laini wa bahari, na ile hali ya muda kusimama kidogo. Ni mahali rahisi kusahau pilikapilika za kila siku. Ukae tu, utafakari au utembee bila haraka. Hata kukaa kimya ukiangalia bahari kunatosho kunifanya nijisikie nimerudishiwa nguvu.

Mara nyingi napumzika kwa kujipa muda wa utulivu hata kama ni mfupi Napenda kukaa peke yangu jioni nikiwa mbali kidogo na kelele labda nikisikiliza muziki laini au sauti za asili Wakati mwingine natembea tu bila haraka nikiwa nikiwaza mambo yangu pole pole.

Napendelea baridi ya wastani Siyo ile kali ya kuuma mifupa bali ile baridi laini inayokulazimisha uvae sweta nyepesi au ujifunike blanketi baridi hunifanya nijisikie mtulivu zaidi na husaidia akili iwe wazi joto kali hunichosha haraka hasa likizidi lakini joto la asubuhi au jioni bado huwa zuri.

Mara nyingi asubuhi nakula chai yenye mkate au chapati kidogo. Sio kitu kikubwa lakini huchukua nafasi vizuri na kunipa nguvu za mwanzo wa siku. Wakati mwingine napenda kuongeza matunda madogo kama ndizi au tufaha ili iwe rahisi na pia ya afya. Kwa kweli napenda kitu rahisi kinachonipa nguvu bila kunichosha kabla ya kazi.

Ndiyo, niliwai kufanya kazi ya kujitolea kwa muda. Haikuwa kazi kubwa sana, lakini ilikuwa ya maana. Kusaidia pale palipoitajika bila kutegemea malipo kulinipa furaha. Kilichonigusa zaidi ni kuona jinsi msaada mdogo unaweza kubadilisha siku ya mtu. Ilinifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti na kudhamini zaidi kile nilichonacho.

Napendelea kuandika kwa kompyuta hasa kwa sababu ni haraka na rahisi kupanga mawazo Naweza kuharibu bila kufuta-futa sana na kazi inaonekana nadhifu zaidi Lakini kuna nyakati napenda kuandika kwa mkono hasa nikitafakari au kuandika mawazo ya ghafla kuandika kwa mkono kuna hisia ya kipekee kama mawazo yanatiririka pole pole na kwa undani zaidi.

Kwenye kazi, napanga muda wangu kwa mpangilio mdogo lakini raisi kuendana na ayo. Naanza kwa kuangalia kazi muhimu zaidi ya siku hiyo, kisha nikigawa vipindi vya majukumu kwa uiano, kazi nzito kwanza raisi baadaye. Napenda pia kueka mapumziko madogo ya dakika tano ama kumi ili akili isipate kuchoka.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi asa ule una adithi ndani yake. Kuna namna unakuguza tofauti na maneno yanaobeba historia na maisha ya watu. Hata kama siusikilizi kila siku, nikikutana nao unifanya nisikilize kwa makini kama najifunza kitu kipya au gukumbushwa mahali fulani.

Kwa siku za kawaida, mazoezi yangu huwa mepesi lakini ya kudumu. Asubuhi huaza na kunyoosha mwili kidogo ili kuamusha misuli, hasa mgongo na miguu. Kama nina nafasi, utembea kwa dakika 20 ama 30, si kumbio bali mwendo wa kawaida unaruusu mawazo pia yatulie. Jioni wakati mungine nafanya mazoezi raisi nyumbani kama squat, chache, push-ups au kuruka kamba kwa muda mfupi. Sifanyi kwa mashindano na kujilazimisha sana.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko, kidogo chenye pili na kidogo chenye tamu. Sijali sana kama ni kachumbari, na wali au chakula cha kienyeji kilicho na viungo vichache, lakini napenda ladha zinazo kusanya vitu viwili au vitatu kwa uwiano. Si lazima ziwe kali sana, lakini ladha zinazonifanya nisoge karibu na chakula.

Napenda sanaa ambayo inaeleza hadithi au hiisia kwa ndani. Si lazima iwe ya kisasa au ya ghali, labda picha rahisi ya maisha ya kila siku, mandhari ya asili, au uso wa mtu unaonyesha hadithi yake. Sanaa kama hiyo hunivuta kwa sababu siyo tu kuangalia, bali kujihusisha nayo kihisia, kufikiria kuhusu ujumbe wake na wakati mwingine hata kuhamasika kufanya kitu changu.

Mara nyingi nitaangalia video kwenye YouTube kwa sababu kuna kila aina mafunzo burudani au habari. Pia napenda video fupi kwenye TikTok hasa zile zenye vichekesho au mafunzo mafupi yanayoweza kunisaidia kujifunza kitu kipya haraka. Sio kila wakati, lakini wakati nina muda wakupumzika kuangalia video mtandaoni kuna niweka katika hali ya utulivu na mara nyingine unifundisha mambo mapya bila kujisumbua sana.

Kinachonifurahisha sana ni pale nikiona watu wanawajali wakifanikisha kitu au kuwa na furaha. Si lazima niwe sehemu ya mafanikio hayo, lakini kuona tabasamu lao au mafanikio madogo yanayowafanya wawe na amani hunipa furaha kubwa. Pia wakati nafanya jambo kwa moyo wangu wote, kama kuandika au kufanya kitu chawema, ili lina nifanya nijisikie kutimiza na kuridhika.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa vitendo zaidi kuliko nadharia tupu. Nikisoma kitu, napenda nikijaribu maramoja ili nione kinafanyaje kazi. Pia hujifunza kwa kusikiliza wengine, kuuliza maswali na wakati mwingine kukosea kidogo, makosa hunifundisha haraka kuliko kusoma maranyingi.

Napendelea zaidi mahali pa kimya. Kimya hunipa nafasi ya kufikiria vizuri na kujipanga ndani yangu. Sio kwamba nachukia kelele kabisa. Kuna wakati huwa sawa. Asa zikiwa za furaha au watu wanao wazoea. Lakini kwa ujumla, nikiwa mahali patulivu najisikia huru zaidi na akili yangu hufanya kazi kwa utulivu.

Kwanza kabisa, ningemshauri ajipange kwa makini. Kazi mpya inaweza kuwa changamoto, hivyo ni muhimu kujua majukumu yako, kuuliza maswali bila uoga na kujifunza kila fursa inayojitokeza. Pia kujenga mahusiano mazuri na wenzako ni muhimu. Usisahau heshima na usikate tamaa.

Ninachokipenda zaidi kuhusu mta wangu ni uraisi wa watu wake. Si lazima uwe wakifahari, lakini kuna ile hali ya kufahamiana, kusalimiana, kujuana kwa macho, hata kicheko cha hapa na pale. Pia napenda kwamba mambo muhimu ya kukaribu, hivyo maisha hayana mbio nyingi. Mta wangu unanipa hisia ya kuwa nyumbani.

Ndio, mimi husoma gazeti ingawa si kila siku kama zamani. Mara nyingi husoma mtandaoni zaidi kuangalia habari kuu au makala zinazochimbua mambo kwa kina. Napenda kujua kinachoendelea lakini pia nachagua ni nachosoma ili nisijisumbua sana na habari nzito kila wakati.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu zile zinazo changanya, uhalisi na mawazo Zika kupeleka mahali tofauti kabisa Kinachonivutia zaidi ni pale hadithi inapofanya ujiulize Jee, ingewezekana kweli? Hata kama unajua ni ya kubuni hadithi kama hizo unipa nafasi ya kutoroka mawazo ya kila siku na kufikiria dunia kwa namna tofauti kidogo.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara chache tu kwa siku, labda asubui nikianza siku na tena mchana au jioni. Sipendi kuikagua kila dakika kwa sababu unikatiza umakini. Nikijua na subiri barua muhimu, basi naweza kuangalia mara nyingi zaidi, lakini siku za kawaida nachagua muda maalumu ili nisijisumbue sana.

Ndio, napenda kupanda mlima ingawa sii mara kwa mara Kuna ile hisia ya kujisukuma kidogo kidogo kupumua hewa safi na kufika juu ukaona mandhari yote ikifunguka mbele yako Si tu mazoezi ya mwili, bali pia ya akili, unakaa kimya, unajitafakari na unajisikia kama umefanikisha jambo, hata kama mlima wenyewe hukua mkubwa sana.

Ndiyo, huwa natuma sadaka au michango mara kwa mara, ingawa si kila wakati. Si lazima iwe kubwa, mara nyingi ni kidogo tu, lakini kinachonipa furaha ni kujua kwamba kinasaidia mtu au jamii inayoitaji. Ni njia ya kushiriki na wengine, na kunifanya nisikie kwamba ninachangia kitu chenye maana.

Napendelea mikutano mifupi na yenye lengo wazi. Ile inayojua kwa nini imeitishwa, imeanza kwa wakati na kila mtu anapata nafasi ya kuchangia bila kelele nyingi. Napenda pia mikutano iliyo na majadiliano ya kweli, si kusoma tu taarifa. Kama kuna utulivu kidogo, heshima na maamuzi yanayotoka mwisho wake, basi huo ni mikutano unaoniridhisha kabisa.

Mara nyingi weekendi na pumzika na kufanya mambo madogo ya kufurahisha. Asubuhi huanza kwa kinywa cha kawaida bila haraka, kisha na kipata muda, utembea kidogo au kuangalia video mtandaoni. Pia napenda kuandika mawazo yangu, kusoma kitabu au kushulikiana na marafiki wakaribu.

Timu bora ya mpira wakiragbi ya marekani mara nyingi huchukuliwa kuwa New England Patriots. Hii timu inahistoria ndefu ya mafanikio, iliojaa washindi wa Super Bowl wengi, na inamchezaji mashuhuri kama Tom Brady, aliyechangia sana ushindani wao. Timu hii inajulikana kwa mchanganyiko wa mbinu za kipekee, nidhamu za wachezaji, na mpangilio wa utendaji wa juu. Pia wapenzi wa patriots wanadhamini ufanisi wao, nguvu ya kiakili ya kocha na uwezo kufanyikisha ushindi hata katika mashindano magumu.

Napendelea mkate wangano mzuri, mzuri na kidogo mgumu, si mkate wa sana sana laini. Kwa mfano, mkate wa aina ya all wheat au multigrain ni mzuri, unakula vizuri, unaladha ya asili na unafa na kitu chochote kutoka siyagi adi chakula chenye pilipili kidogo.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na heshima. Nikiona mtu anasema kile anachokimaniisha na anaheshimu wengine bila kujaribu kuwalazimisha au kuwadharau, unifanya nijisikie huru na kuamini. Pia napenda watu wenye uvumilivu na msaada. Wale wanaojitahidi kusaidia wengine bila kutarajia kitu kwa ajili yao.

Napendelea zaidi disemba. Kuna hisia ya mwisho wa muaka, watu wanaposhirikiana kwa furaha kidogo na kuna muda wakupumzika na kutafakari yaliopita. Hali ya hewa pia mara nyingi ni ya kupendeza, baridi kidogo, lakini siikali sana. Disemba hunipa nafasi ya kuwa karibu na familia au marafiki.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya, ingawa nafanya hivyo taratibu. Sipendi kujirusha kwenye kitu nisichokifahamu kabisa, lakini nikisikia kimesifiwa au kinaladha ya kipekee, nipo tayari kuonja. Kujaribu chakula kipya hunipa furaha ndogo, nikama safari fupi ya ladha.

Wakati wafuraha, napenda kujifurahisha kwa mambo madogo ya kawaida. Huwa napiga kicheko, kuzungumza na marafiki, au kushiriki tabasamu langu na wengine. Wakati mwingine ni kusikiliza muziki nikipiga miguu kidogo, au hata kuandika mawazo mazuri yanayonifanya nishangilie.

Ndio, huvaa miwani mara kwa mara, hasa pale macho yanapochoka au ikiwa kuna mwanga mukali. Si kila siku, lakini napenda miwani yenye muundo rahisi na inayofaa uso wangu. Uongeza uraisi wa kuona na mara nyingi huchangia hata mtindo kidogo bila kushangaza.

Nimewai kuona manthari ya milima ilioja miti na maporomoko madogo ya maji ile inayo onekana kama picha ya halisi ya kimbunga cha asili. Pia nimeridhishwa na manthari ya pwani wakati jua linapozama, wimbi la bahari likipiga pwani kwa upole na rangi za samawati na machungwa zikijumuika.

Ndiyo, napenda kula samaki. Napendelea sana samaki waliokaangwa au waliopikwa kwa mchuzi mwepesi. Hasa ukiwa bado mbichi na unaladha yake ya asili. Samaki hunifurahisha kwa sababu ni chakula kisicho kizito sana lakini kinashibisha na ukiambatana na wali au ugali na mboga huwa mlo kamili kabisa.

Napendelea kitanda kidogo kigumu. Si kigumu sana wala laini sana. Kitanda kama hicho kinasaidia mgongo kushikilia vizuri wakati wa kulala na pia hufanya nishike usingizi kwa urahisi. Lakini si lazima kitanda hicho kuwa kirefu au cha kifahari,,, ni rahisi kinasimama vizuri na kinafanya nijisikia nimepumzika vizuri ya asubuhi.

Wakati mkuu wa mpira wa baseball ni msimu wa World Series, ambapo timu za mabingwa wa ligi kuu zinakutana kuamua bingwa wa mwaka. Hii ni shindano la hatua nyingi, likiendelea wiki kadha na kila mchezo ni muhimu sana. Mashabiki hujitokezo kwa wingi, wakiwa na shauku kubwa na kila mchezo una mvutano wa hali ya juu. Ni wakati wa furaha, mshikamano na shauku kubwa, si kwa wachezaji tu, bali pia kwa mashabiki, kwani kila kipande cha mchezo kinaweza kubadilisha matokeo ya mwisho.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi niwekaji wazi wa madili na heshima kwa wafanyikazi wote. Hii inamanisha kuwe na miongozo ya jinsi wafanyikazi wanavyo paswa kushirikiana, jinsi waamuzi wanavyo fanywa kwa uwazi na jinsi malalamiko au migogoro inavyo shugulikiwa.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia tulivu na ya maana. Asubuhi huanza kukua karibu na familia au marafiki, tukila chakula cha pamoja au kushirikiana katika shuguli za kawaida za sherehe. Baadae mara nyingine nacheza michezo midogo, kuzungumza au kushiriki hadithi na vicheko.

Napenda kuandika kuliko kusoma, kuandika kuna nipa uhuru wa kuunda mawazo yangu mwenyewe, kuonyesha hisia zangu, na kushiriki kile ninachokiona au kufikiria kwa njia yangu kibinafsi. Kusoma ni nzuri na kunafunza, lakini kuandika kuna nifanya nihisi kuwa nina kontroli yangu ya kile ninacho unda na jinsi dunia inavyo ona mawazo yangu.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani. Nafurahia kwa sababu inanipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu bila presha ya kelele au usumbufu wa ofisini. Nikiwa nyumbani, naweza kuzingatia kazi vizuri zaidi, kuchukua mapumziko mafupi pale ni napohitaji na kurudi kazini nikiwa nanguvu mpya.

Kwa kawaida nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu. Si lazima iwe sherehe kubwa. Mara nyingi huanza kwa kujitenga kidogo na shughuli za kawaida nikiweka muda wa kutafakari mwaka uliopita. Kile nilichofanikiwa na yale ningependa kuboresha. Badaye napenda kuwa na watu wachache wa karibu sana labda familia au rafiki mmoja au wawili tukila chakula rahisi lakini chenye maana Si lazima iwe mahali pa gharama, ata nyumbani inatosha mradi kuna kicheko na mazungumzo ya kweli Wakati mwingine najizawadia kitu kidogo kama kitabu au muda wa kupumzika bila simu Kwangu, siku ya kuzaliwa ni kuhusu makelele au picha nyingi, bali ni kumbukumbu dhamani yangu, kushukuru kwa uhai na kujiandaa kisaikolojia kwa mwaka mpya unaokuja.

Ninaishi mahali ambapo kuna utulivu, lakini pia kuna shuguli za kawaida za kila siku. Nyumba yangu iko karibu na sehemu zinazofaa kwa maisha ya kila siku, shule, maduka, na baadhi ya sehemu za burudani. Ninapenda sababu kuna anga safi na kuna nafazi ya kutembea, jambo ambalo li lanipa nafazi ya kupumzika akili. Ndani ya nyumba yangu, kila chumba kinampangilio raisi na kinanifanya nijisikie salama na kustarehe. Hali ya jirani pia ni zuri. Tunashirikiana na kusaidiana pale inapohitajika, jambo ambalo linanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Ukweli, kuishi mahali apa kuna nisaidia kuzingatia kazi zangu na maisha yangu ya kibinafsi kwa urahisi.

Kwa maoni yangu, mfanya biashara bora zaidi si yule tu ambaye ana kipato kikubwa, bali ni yule ambaye ana maono dhabiti, nidhamu na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Mfanyi biashara huyo ni Elon Musk. Mfanyi biashara mzuri kama huyo anajua jinsi ya kusimamia rasilimali zake vizuri, kuelewa soko na wateja wake, na kuendelea kujifunza hata anapofanikiwa. Pia ana uaminifu na heshima katika uhusiano wake na wateja, wafanyikazi na washirika kwani anajua kuwa heshima na kuaminiana ndizo nguzo za biashara za kudumu. Mfanyi biashara bora pia ni mchangamfu, anapokea changamoto kama fursa ya kukuwa na sio kikwazo. Na mara nyingi huchukua hatari zinazopimwa kwa busara.

Mimi binafsi napanga kufua nguo maramoja au mbili kwa wiki, kulingana na kiasi cha nguo nilizo nazo na shuguli ni nazo shiriki. Kwa kawaida, napanga siku maalumu ya kufua ili kueka mpangilio wa kila kitu, kisha kueka nguo zinazo hitajika kuoshwa kwa makini pamoja kama zile za rangi nyepesi au nguo za kazi. Hiyo inanisaidia kuokoa muda na pia uwakikisha nguo zangu hazizanganyiki au kuharibika haraka.

Kumbukumbu moja ya utotoni ambayo inabaki wazi maishani mwangu ni ile nilipokuwa mdogo na ndugu zangu tukiishi karibu na shamba ndogo la familia. Kila baada ya shule, tulikimbia kwenye shamba tukicheza michezo ya kawaida ya kijijini kama kukimbia, kujificha na kucheza na wanyama wadogo wa shamba. Nilipenda jinsi kila kitu kilikuwa rahisi wakati huo. Hakuna simu, hakuna kelele za mji mkubwa, tu furaha ya kucheka na kugundua dunia kidogo tuliyoishi. Kumbukumbu hiyo pia inanihusisha siku tulipopanda miti ya matunda, tukakusanya matunda na kujaribu kula bila ruhusa. Tulicheka sana na mara nyingine tulikosa pumzi. Ni kumbukumbu inayonifanya niongee juu ya utu wa urafiki, mshikamano wa familia, na furaha ya kuwa na wakati wa usio rasmi.

Kusubiri kwenye mstari kwangu mara nyingi kunahusiana na mchanganyiko wa uvumilivu na uvumilivu kidogo wa kisaikolojia. Mara ya kwanza huanza kwa hisia ya haraka kidogo hasa kama ni na shuguli nyingi au muda ni muhimu. Lakini kadri muda unavyopita hujaribu kupumzika na kuzingatia mambo madogo karibu nami kama kuangalia watu, kusoma alama au kusikiliza sauti za mazingira.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napange kila siku mapema na kueka ratiba thabiti ya shuguli zangu. Kwanza, ninaweka kazi muhimu zaidi mbele kuhakikisha kuwa zinakamilika wakati akili zangu ziko fresh. Maranyingi, hugawa muda wangu kwa vipindi. Kama vipindi vya saa moja au mbili, kisha kuchukua mapumziko mafupi ili kuepuka uchovu wa akili.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za masafa mafupi kama mita mia moja na mita mia mbili. Kitu kinachonivutia ni jinsi sekunde chache tu zinazobeba, miaka ya mandalizi, maumivu na nidhamu ya hali ya juu. Unapuangalia wanariadha wakiwa tayari mstari wa kuanzia, kuna ukimya fulani unaokufanya ujihisi presha hata kama wewe si mshiriki.

Zoezi nzuri nililolijenga ni kusoma kila siku kwa muda maalum, ata kama ni dakika thelathini tu. Nilianza kwa nia ya kuongeza ufahamu wangu na kuboresha mtazamo wangu wa akili, lakini pia limekua tabia inayonisaidia kutulia na kupanga mawazo yangu. Kila siku, napanga muda wa kusoma bila kusumbufu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia rahisi lakini venye maana. Mara nyingi, hujitolea kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira au mikutano ya maendeleo ya kijiji ambapo tunajadili changamoto na suluhisho za pamoja. Pia napenda kusaidia pale inapoitajika, iwe ni kutoa ushauri mdogo, kushirikiana na vijana au kusaidia majirani katika kazi za kawaida.

Ninashugulikia wateja kwa kipaumbele cha heshima, uvumilivu na kusikiliza kwa makini maitaji yao. Kwanza, nasikiliza kwa umakini kile wateja wanachosema kuhakikisha kuwa nimeelewa matatizo au ombi lao. Baada ya hapo, natoa suluhisho kwa uwazi bila kuwasumbua na maneno mengi yasiyo ya maana na kuwakikisha wanapata maelezo ya kutosha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupika vyakula ngumu au vinavyohitaji muda mrefu sana wa maandalizi hasa pale hakuna mtu mwingine wa kusaidia. Kwa mfano kupika chakula kilicho na viungo vingi, kupika mara nyingi kwa wingi au kuandaa dessert ngumu kunanifanya nijisikie kuchoshwa mapema.

Maoni yangu, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan. Kitu kinachovutia zaidi ni jinsi alivyokuwa na mchanganyiko wa ustadi wa kipekee nidhamu na aria isio na kifani. Jordan hakucheza tu kwa nguvu za mwili, bali pia kwa akili. Kila hatua yake kwenye uwanja ilikuwa na lengo na kila mchezo aliocheza ulijihusisha kikamilifu. Zaidi ya soka la kawaida, alikuwa kielelezo cha kujiamini na kushindwa kupoteza moyo, hata pale timu yake ilipokabiliwa na changamoto kubwa.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kuandaa ripoti au kuandika maelezo ya kina kuhusu kazi au miradi. Napenda kwa sababu linasaidia kupanga mawazo yangu, kuchambua taarifa kwa makini na kuwasilisha matokeo kwa uwazi. Kila wakati ninafanya kazi hii, nahisi kuwa nina control ya kile ninachotoa na nisehemu muhimu ya ufanisi wa timu au shirika.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua hatua kadhaa kila siku. Kwanza, napenda kuvaa mavazi yanayonifunika mwili vizuri kama shati zenye mikono mirefu na surwali ndefu ili kupunguza kuungua na kufyonza jua moja kwa moja. Pia mara zote naivaa kofia au cape ili kulinda kichwa na uso na kutumia miwani ya jua ili kulinda macho.

Lengo langu kubwa katika kazi yangu ni kuwa mtaalamu ambaye anaweza kutoa matokeo bora kila wakati, huku nikiendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Napenda kufikia kiwangu ambapo ninaweza kushughulikia changamoto tofauti kwa urahisi, kutoa suluhisho zenye ubunifu na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu.

Mimi napendelea vyatu vinavyokuwa rahisi, vya starehe, lakini pia vinavyofia kwa hali tofauti. Kwa mfano, napenda sneakers nzuri kwa sababu zinafaa kwa shuguli za kila siku ni rahisi kutembea nazo na mara nyingine pia zinamuonekano wa kisasa bila kuwa gali sana. Kwa hafla rasmi au kazini, napenda vyatu vya ngozi vya rangi nyepesi au nyeusi vina vyotua heshima lakini bado ni rahisi kufaa kwa muda mrefu bila kuumiza miguu.

Ndiyo, niliwayi kujaribu kujifunza kupiga gitaa, ingawa haikuwa safari raisi. Nilianza kwa hamu kubwa, nikijifunza ukodi za mwanzo kupitia video na mazoezi ya kujirudia nyumbani. Vidole vilikuwa vinauma mwanzoni, na mara nyingi nilikata tamaa kwa sababu sauti haikutoka kama nilivyotarajia. Lakini kadri nilivyoendelea, nilianza kuelekea mpangilio wanyuzi na jinsi ya kubadilisha ukodi pole pole.

Ninaanza mradi mpya wakazi kwa kupanga hatua kwa umakini kabla ya kuanza kutekeleza chochote. Kwanza, ninaelewa kabisa malengo ya mradi na matokeo ninayotarajia. Kisha ugawa kazi kubwa kubwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kushugulikiwa. Baada ya hapo, ninaweka ratiba ya muda, lini kila sehemu itafanywa, niraslimali gani zitaitajika, na ninani au ninini kingesaidia.

Mimi kwa kawaida ninalala karibu saa tano usiku, ingawa inategemea shuguli za siku hiyo. Ikiwa siku imekua yenye shuguli nyingi au kazi zinahitaji muda wa ziada, ninaweza kuchelewa kidogo labda hadi saa sita usiku. Lakini mara nyingi, ninajitahidi kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha, kwa sababu najua hilo linadhiri jinsi ninavyofanya kazi au umakini wangu kesho yake.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, lakini si kila wakati. Maranyingi huivaa hasa nikiwa nje kwenye juakali au ninapotaka tu nijisikie huru na nadhifu bila kufikiria sahana kuhusu nywele zangu. Kofia inanisaidia pia kujenga mtindo wangu binafsi, kuna siku naisi inakamilisha vazi zima kuliko hata viatu.

Ndiyo, napenda maua ingawa sii kwa namna ya kuyapenda kama mapambo tu. Maua hunipa hisia ya utulivu na uzuri wa asili hasa ninapoyaona yakichenuka bila shinikizo lolote. Napenda maua kwa sababu yana ujumbe wa ukimya yananikumbusha kuwa vitu vizuri vinaweza kuwa polepole na bila makelele.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa pale ninapohitaji kupumzika baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kutuliza mizuli, kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie safi kabisa. Pia, kwa wakati wa maji ya moto, napenda kutumia dakika chache kutafakari au kupanga mawazo yangu, jambo linalonifanya nijisikie nikiwa tayari kisaikolojia kwa siku inayofuata.

Maranyingi nacheza na marafiki wa karibu au watu ninaoelewana nao vizuri. Sio lazima iwe kila siku, lakini tukipata muda huwa tunacheza pamoja kama njia ya kupumzika na kujiburudisha. Wakati mwingine ni michezo ya kawaida tu kama mpira au michezo ya simu na wakati mwingine ni michezo ya kukaa chini na kuzungumza huku tukicheka.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya harusi. Kinachonivutia si makelele au mapambo pekee, bali ile isia ya watu kuungana kushuhudia mwanzo wa maisha mapya ya wawili. Kuna furaha ya kweli hewani, vicheko, nyimbo, ngoma na wakati mwingine machozi ya furaha kutoka kwa familia. Napenda pia jinsi ya arusi inavyowaleta watu wa rika na maeneo tofauti pamoja, wakishiriki chakula na hadithi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa busara. Ninapenda urahisi wake naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya watu wengine na kuagiza bila kutoka nyumbani. Inaniokoa muda mwingi hasa kwa vitu vya kawaida kama nguo na vifaa vya kazi. Hata hivyo, siagizi kila kitu. Kuna vitu napenda kuviona kwa macho kwanza.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwaminifu na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Kiongozi mzuri lazima awe na maadili dhabiti, awe mtu wa kuaminika na awe tayari kushirikisha timu katika maamuzi muhimu. Pia usikivu ni muhimu, kusikiliza mawazo na changamoto za wengine kuna saidia kupata suluishobora na kushirikiana kwa ufanisi.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni ya machungwa. Kila wakati ninapoinywa, hunipa hisia fresheni na nguvu kwa sababu ina ladha tamu na chatu kidogo inayoburudisha mwili na akili. Zaidi ya ladha, juisi ya machungwa ina vitamini C nyingi na hivyo ni faida kwa afya pia.

Mfereji wa TV ninaufuata mara kwa mara ni National Geographic. Kitu kinachonivutia ni jinsi kila kipindi kina vioniletea tarifa mpya kuhusu sayansi na wanyama waporini kwanjia ya kuvutia na ya kueleweka. Mara nyingi huwa sinamuda wa kusoma makala za kina lakini kupitia mfululizo huu ninaweza kupata maarifa kwa haraka huku nikiwa na burudani.

Ninapokaribia muda wa mwisho, jambo la kwanza nafanya ni kutulia badala ya kukimbizana na hofu. Kuangalia kazi yote ilio mbele yangu, kisha naigawa katika sehemu ndogo ili ionekane rahisi kushugulikia Napanga kile lazima nifanye kwanza na kile ninaweza kusubiri kidogo. Pia ujitenga na vitu vinavyonivuruga kama simu au mazungumso yazio ya lasima.

Ndiyo, niliwai kuenda kwenye tamasha la muziki, na ilikuwa uzoefu wa kipekee kwangu. Nakumbuka nilikuwa nimechoka kidogo kabla ya kuenda, lakini mara muziki ulipoanza, nguvu ilibadilika kabisa. Kuwa katikati ya umati wa watu, mnaoimba wimbo mmoja kwa sauti moja kulinifanya nijisikie kama sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue, ninavutiwa nayo kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na umakini, hasa ninapokuwa na mawazo mengi kichwani. Kila mara ninapoiona, iwe ni anga, bahari, au ata mavazi, hunifanya nijisikie nimekaa sawa na niko kwenye mstari. Blue pia hunikumbusha nidhamu na udhabiti, mambo ambayo ninajaribu kuyaweka katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa mambo rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaa tu pamoja tukizungumza, tukicheka na kushirikiana hadithi za maisha hasa zile ambazo huwezi kumuambia kila mtu. Wakati mwingine tunapenda kutoka kula chakula na kuangalia mechi au filamu pamoja.

Wakati umeme unapokatika, huwa nachukua kama mapumziko ya kulazimishwa. Kwanza nacheki simu yangu kuona kama bado inachaji ya kutosha, lakini sijikimbizi kuingia mtandaoni. Mara nyingi hutumia muda huo kukaa kimya kidogo au kuzungumza na watu waliopo karibu nami. Wakati mwingine nawasha mshumaa na au tochi, kisha nasoma kitabu au kuandika mawazo yangu.

Napendelea suruali kwa sababu mimi ni mwanaume na pia ni raisi zaidi kwa maisha ya kila siku. Suruali hunipa uhuru wa kusogea bila usumbufu iwe ni kazini au ni kifanya shughuli za kawaida. Pia nahisi inanipa kujiamini zaidi kwa sababu inanifaa vizuri na niyavitendo katika mazingira mengi.

Napendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana asapale kunapokuwa na nafasi ya kufanya hivyo kuonana moja kwa moja kuna nisaidia kuelewa isia za mtu, luga ya mwili na hata ukimia wake, vitu ambavyo haviwezi kupatikana vizuri kupitia ujumbe Hata hivyo, kwa mazingira ya kazi au pale umbali unapolazimisha, napenda mawasiliano ya maandishi au simu kwa sababu ni ya haraka na raisi kufuatilia.

Likizo yangu ya ndoto ingekua ni pale ningeweza kuunganisha utulivu na mshangao kidogo. Ningependa kuenda kwenye kisiwa kidogo kando ya bahari, penye fuko safi na maji ya blue ambapo naweza kupumzika kabisa bila kelele nyingi. Kila asubui ningedumu nikitembea pwani kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu. Kisha mchana ni kifurahia chakula cha kawaida cha kisiwa na kujaribu michezo ya maji kama kuogelea au kuogelea kwa mashua ndogo. Jioni napenda kuona machweo kuzungumza na watu wa eneo ilo na kupumzika kimya. Kwa mimi likizo ya ndoto siyo tu kuhusu burudani bali pia nafasi ya kutuliza akili.

Ndiyo, niliwai kushiriki mashindano na ilikuwa uzoefu ulionifundisha mengi. Haya kuwa mashindano makubwa sana, bali ya kielimu, lakini presha yake ilikuwa ya kweli. Nilijiandaa kwa muda, nikajifunza kudhibiti hofu na kusimama mbele ya watu kuwasilisha kile nilichokuwa nimeandaa. Ingawa kushinda na fasi ya kwanza, nilitoka nikiwa na kujiamini zaidi na uwelewa kwamba kushiriki peke ni hatua kubwa.

Wakati wajua kali napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani kidogo ili kuepuka kuumwa na uchovu wajua. Maranyingi napenda kunywa maji baridi au kusoma kitabu. Ikiwa nikonje, napenda kuvaa kofia au miwani ya jua na pia kutumia krimu kulinda ngozi. Zaidi ya yote, napenda kutumia muda huu kupumzika kima wazo bila kufikiria mambo mingi.

Wakati wa baridi kali napenda kujilinda kwanza kwa kuvaa nguo nzito kama koti, skafu na glavu. Kisha napenda kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa, kinanisaidia kuamka na kujisikia joto ndani. Mara nyingi pia napenda kukaa karibu na joto la ndani, kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu.

Siku za mvua, napenda kufanya mambo tulivu ambayo yanifanya nijisikie stare ndani ya nyumba. Maranyingi napanga kusoma kitabu kilichonifikia muda mrefu au kuandika mawazo yangu, uku nikisikiliza sauti za mvua ikinyesha nje. Inaunda hali tulivu sana. Wakati mwingine, napenda kutazama cinema au vipindi vya televisheni, uku nikikunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa. Ikiwa mvuwa haiko kali sana, mara nyingine napenda kutembea kidogo nje kuangalia jinsi mvua inavyobadilisha mandari lakini kwa usalama.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, ingawa si wote kukina. Ninaweza kuzungumza nao mara kwa mara, asa pale tunaposhirikiana katika shuguli za kijamii au tukikutana kando ya nyumba. Napenda kudumisha uhusiano mzuri, kuonyesha heshima na kusaidiana pale inapoitajika. Hii inafanya nijisikie salama na sehemu ya jamii.

Ndio, napenda kucheza ngoma, lakini si kwa kiwango cha kitaalamu. Mara nyingi nacheza kwa ajili ya kujiburudisha tu. Hasa ninaposikia muziki ninaupenda. Ngoma hunisaidia kuachilia mawazo na kujisikia huru bila kujali kama hatua zangu ni kamili au la. Wakati niko na marafiki au kwenye sherehe nacheza zaidi kwa sababu ya furaha na vibe pamoja.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu na uwezo wa kupanga vizuri. Ninapokuwa na kazi, huwa na shugulikia kila jambo kwa makini, kwa kikisha kila hatua inafanyika kwa usahihi. Pia ninaweza kushugulikia changamoto bila kuwacha mojo. Hata pale mambo ya napokuwa magumu, jambo linalongeza ufanisi wa kazi yangu. Nyingine ni jinsi ninavyoweza kupanga kazi zangu, kugawa muda kwa ubusara na kushughulikia vichache kwa wakati mmoja bila kuchanganyikiwa.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza sababu ni kwamba kutazama hunipa nafasi ya kufurahia michezo kwa utulivu na kuona jinsi wachezaji wanavyoshugulikia presha Mara nyingi napenda kukaa chini nikiangalia mechi nikiwa na marafiki au peke yangu nikifuatilia kila hatua kwa makini. Kucheza ni vizuri lakini kwa sasa kutazama hunipa burudani zaidi bila kuchoka mwili na bado hunifanya nijiskie sehemu ya michezo.

Napenda kutumia muda na familia yangu ku kufanya mambo ya kawaida lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumza, tukikumbuka mambo ya zamani au kujadili yaliyotokea siku hiyo. Pia napenda sana kula pamoja hasa wakati chakula kimeandaliwa nyumbani kwa sababu hapo mazungumzo mengi ya kweli hutokea.

Zawadi nzuri kabisa niliwai kupokea ni kitabu kilichonifikia kwa maana binafsi. Si kitabu chochote chakawaida bali kilichaguliwa kwa makini na rafiki yangu. Akijua sipendi chochote kisicho na maana. Nilijisikia kushangazwa na kudaminiwa sana. Kwa sababu haikuwa zawadi ya dhamani ya pesa tu bali likuwa ishara ya kuelewa na kuthamini kile ni nachopenda.

Ndiyo, napenda hesabu. Ingawa sii kwa sababu ya namba pekee. Ninazipenda kwa sababu unilazimisha kufikiria kwa utaratibu na kutafuta suluhisho badala ya kukisia. Wakati nafanya hesabu, akili yangu hulazimika kuwa makini na hilo unisaidia hata katika maisha ya kawaida kufanya maamuzi kwa mantiki.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani. Ingawa niliwai kutamani kuwa nao. Nikiwa mdogo, nilivutiwa sana na ndege kwa sababu ya sauti zao na uhuru wanaonekana kuwa nao. Nilikuwa napenda kuangalia jirani yangu aliyekuwa na kuku na njiwa. Kwa sasa sina ndege kwa sababu ya muda na nafasi.

Mimi maranyingi utumia wifi kuliko data ya simu. Sababu kubwa ni kwa sababu wifi inaniruhusu kufanya kazi au kuperuzi mtandaoni bila kuwaza sana kuhusu matumizi ya bundle. Nikiwa nyumbani au kazini, wifi inanipa utulivu, kasi ya kutosha na uraisi wa kupakua au kutumia vitu vizito.

Napenda kujifunza historia hasa kwa sababu inanisaidia kuelewa kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo. Nikijifunza historia sioni kama kusoma tarehe tu bali nikusikiliza hadithi za watu maamuzi walioyafanya na matokeo yake. Mara nyingi hunifanya nitafakari zaidi kuhusu jamii na makosa yanavyorudiwarudiwa.

Napenda kuangalia nyota hasa usiku ukiwa kimia na anga liko wazi. Kuna wakati nikitoka nje usiku napenda kusimama kidogo tu nikitazama juu bila haraka. Kunifanya nijisikia mdogo kwa njia nzuri kama kunikumbusha kuwa dunia ni kubwa kuliko matatizo yangu ya kila siku. Wakati mwingine najikuta nikifikiria safari ya maisha na mambo ambayo bado nijipenda kufanikisha.

Mfano mmoja wa mafanikio niliyoyapata kazini ni mradi niliousika ambao ulimalizika kabla ya muda uliopangwa. Huku tukipata matokeo mazuri kuliko tulivyotarajia. Nilijiusisha kikamilifu, nikaweka mpangilio mzuri wakazi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Kinachoni ishangaza zaidi ni jinsi wateja na wasimamizi walivyodhamini jitianda zangu.

Nafurahia sana kujaribu teknolojia mpya, hasa zile ambazo zinarahisisha maisha au zinatoa njia mpya ya kufanya mambo. Kwa mfano, apps za kuunda vitu kwa urahisi, programu za AI zinazoweza kusaidia kujifunza au kuandika, au gadgets za smart home huwa zinanivutia sana.

Mimi ni mtu wa usiku zaidi. Nafanya kazi vizuri wakati kuna utulivu, hasa kila kitu kikiwa kimetulia na mawazo yakitiririka bila bughudha. Usiku nahisi nina umakini zaidi na napata muda wa kufikiria kwa kina. Kuamka mapema si shida kabisa, lakini ukinipa chaguo, nitachagua kufanya mambo muhimu zaidi wakati wa usiku.

Napenda sana filamu zenye hadithi nzito na zinazo kufanya ufikirie hata baada ya kumalizika. Maranyingi na jikuta ni kivutua na drama na thriller hasa zile zenye mzunguko isiotabirika. Pia napenda filamu za sayansi zenye mawazo mapya kuhusu teknolojia au maisha ya badaye.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala ndicho sehemu ninayohisi niko huru kabisa kuwa mimi mwenyewe kina utulivu na huwa nimekipanga kwa njia rahisi tu hakuna vitu vingi vya kunichosha macho. Ndani yake napenda kusoma kusikiliza muziki taratibu au kukaa kimya nikifikiria mambo yangu. Baada ya siku ndefu ni mahali ninapopata amani na nguvu ya kuanza tena kesho.

Kila siku, napitisha muda mungi kwenye simu na kompyuta. Kwa simu, napenda kutumia WhatsApp na Telegram kuwasiliana na watu, TikTok au YouTube kwa kuburudani na kujifunza mambo mapya na Google Maps wakati ninaposafiri au kutafuta mahali. Kwa kompyuta, ninatumia browser za interneti kutafuta taarifa, Word au Google Docs kwa kuandika na baadhi ya tools za kuchambua data au kupanga ratiba.

Nafikiria ninakipaji cha ubunifu. Napenda kujaribu njia mpya za kufanya mambo kama kuandika hadithi, kutafuta suluhisho za kipekee kwa changamoto za kila siku, au ata kupanga ratiba kwa njia isiokua ya kawaida. Ubunifu kwangu si lazima ue mukubwa sana. Mara nyingine ni mambo madogo madogo yanayo badilisha kitu kawaida kuwa cha kipekee.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye tunaelewana sana bila hata kuzungumza sana. Ni mtu ninaeweza kumwambia chochote bila hofu ya kuhukumiwa. Tumepitia mambo mengi pamoja, kuanzia nyakati za furaha hadi changamoto, na hilo ndilo linalolifanya urafiki wetu uwe imara. Ananipa ushauri wa kweli, hata kama haupendezi kuusikia.

Kila asubui huwa naanza kwa kuamuka taratibu, siyo mtu wakuruka kitandani maramoja, nachukua dakika chache kuvuta pumzi na kujipanga kichwani kuhusu siku iliyo mbele yangu. Kisha nanyoosha mwili kidogo na maranyingi hunywa maji kabla ya kufanya chochote. Bada ya hapo, huangalia simu kwa muda mfupi kuona ujumbe au habari muhimu.

Nikiwa na kazi za dharura, huwa na jaribu kwanza kutulia badala ya kuingiwa na presha. Nachukua dakika chache kuelewa kinachotakiwa hasa na muda uliopo. Kisha napanga haraka vipa umbele na anza na kilicho muimu zaidi. Uondoa vitu vina vionivuruga na kujikita kwenye hizo, kazi moja mpaka ni pige hatua.

Asubui ya leo niliamuka mapema kidogo, nikajipanga taratibu bila haraka. Nilianza kwa kunywa maji, kisha nikakaa kimya kwa dakika chache nikifikiria mambo niliyopanga kufanya siku nzima. Baadaye nilikula kifungua kinywa chepesi na kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu. Nilipomaliza, nilianza shughuli zangu nikiwa na hali ya utulivu na umakini.

Kiwa nafanya kazi za ushirikiano na wengine, huwa naanza kwa kusikiliza zaidi. Napenda kuelewa mawazo ya kila mtu kabla ya kutoa yangu. Najaribu kuwa wazi katika mawasiliano, niseme ninachofanya na pia kile ni nachoitaji kutoka kwa wenzangu. Nikikosea, hukubali na kujifunza na nikiona mwenzangu anaitaji msaada, niko tayari kusaidia.

Kwa kweli naweza kufanya yote mawili, napenda kusimamia pale ninapopewa nafasi kwa sababu inariruhusu kupanga kazi, kuahimiza wenzangu na kuona kila kitu kinaenda sawa. Lakini pia sina shida kusimamiwa, hasa kama kiongozi ni wazi na unajua unachotaka. Kwangu, kwa cha muhimu zaidi ni kazi kufanyika vizuri.

Kinachonifanya nicheke mara nyingi ni vitu vidogo vya kutilia shaka au kejeli za kirafiki. Kwa mfano, mawazo ya siyo ya kawaida au maneno ya kuchekesha yaliyotokea gafla huweza kunifanya nicheke. Pia kuona wenzangu wa kicheka kwa kufuraha halisi hujaza hisia nzuri sana ndani yangu.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu zaidi ni maadili lilano nifundisha. Kunisaidia kutofautisha lililo sahihi na lisilo sahihi. Kuwa na heshima kwa watu wengine na kuishi kwa waminifu ata pale hakuna anayeniona. Pia dini hunipa nafasi ya kutafakari na kutuliza akili hasa wakati mambo yanapokuwa magumu.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano kwangu ni kuwa wazi na wakweli. Napenda kuhakikisha kila mtu anaelewa kile anachomanisha na pia anajua mimi naelewa wenzangu. Kusikiliza kwa makini ni muhimu sana. Sio tuko kusema kile unachotaka, mbali pia kuelewa mahitaji na mawazo ya wengine.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayousiana na mawasiliano na kupanga kazi. Kupitia mafunzo haya, nimejifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uazi na kushugulikia changamoto bila kuchanganyikiwa. Pia mafunzo ya kutumia zana za dijiti na program balimbali kazini yamenifanya nifanye kazi haraka na kwa usahihi zaidi.

Kwa kawaida, napenda kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Hilo hunisaidia kuamuka nikiwa na nguvu na akili ikiwa safi. Ingawa kuna siku nahisi kufanya mambo usiku, nikilala mapema huifanya siku inayofuata iwe raisi zaidi na yenye mpangilio mzuri sana.

Ndio, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa, huinua ufahamu wangu kuhusu dunia, maendeleo ya teknolojia na mambo yanayogusa maisha ya watu tofauti. Kwa mfano, habari kuhusu mabadiliko ya kiuchumi, mikutano ya viongozi, au matukio ya kibinadamu yanaweza kunisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia na kupanga mawazo yangu vyema.

Nikiwa nashirikiana na timu, huwa naanza kwa kukusikiliza kila mtu na kuelewa mawazo yao. Kisha napanga mchango wangu ili kusaidia kufanikisha malengo ya pamoja. Napenda kushirikiana kwa uwazi, kutoa msaada pale inapoitajika na kubali ushauri au mabadiliko bila hasira. Pia huwa na zingatia kuwasiliana vizuri ila kila mmoja ajue anachotakiwa kufanya.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Huwa nachaji wakati wa jioni au usiku ili asubuhi nianze nikiwa na betri kamili. Kuna siku nikiwa nimetumia simu sana, kama kuwasiliana au kuangalia vitu mtandaoni, inaweza ikahitaji kuchajiwa mara ya pili, lakini si mara nyingi sana.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga. Napenda kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na mara nyingi napendelea kula na mboga, mboga za majani. Pia mara nyingine napenda pizza au chakula cha haraka, hasa pale ninapoitaji kitu rahisi na haraka.

Napenda kuvaa nguo zinazo nifanya nijisikia huru na nikiwa na raha. Mara nyingi ni nguo za kawaida za kila siku kama suruali, rahisi na t-shirt au shati. Kwa hafla maalumu, napenda nguo zenye mwonekano safi na wa kupendeza. Lakidi bado zizizokuwa ngumu sana kuvaa.

Napenda muziki unaonifanya nijisikie raha na wakati mwingine unaoniamsha kiakili. Mara nyingi najikuta nikipenda nyimbo za kiswahili za zamani, hip-hop au R&B, lakini pia napenda kusikiliza muziki wa kimataifa, hasa pale unaopotelea hisia au hadithi. Muziki wangu ni mchanganyiko wa burudani na kutafakari, mara unasikika ni kicheka, mara unasikia ni kifikiria au kuandika. Kwa kweli, napenda muziki unaonifanya ni sahau wakati na kunipa hisia nzuri ndani.

Ndiyo, napenda kuimba, ingawa sio kwa kitaalamu sana. Huwa naimba zaidi nikiwa peke yangu, hasa nikisikiliza muziki ninaupenda au nikiwa na hali nzuri. Kuimba unisaidia kuachia mawazo, kupunguza msongo na wakati mwingine huniboresha kabisa katika hali ya siku. Sii lazima iwe sauti nzuri, muhimu ni ile furaha ninayopata wakati huo.

Kwa namna fulani ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi tu, kulikuwa na uhuru wa mawazo, ngovu nyingi na mambo mengi yanayonekana mepesi kuliko yalivyo sasa. Lakini kwa upande mwingine, sipendi kupoteza hekima na uzoefu nilioupata kadri nilivyokuwa. Kama ingekua inawezekana, ningechukua furaha ya ujana na kuichanganya na akili ya sasa.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kuelewa mambo kwa haraka na kuyaelezea kwa njia ambayo watu wanaweza kuyausisha na maisha yao. Kwa mfano, mimi nina nguvu kuchambua tatizo, kuona mwelekezo wake, kisha kutoa suluhisho au maelezo ya kina bila kutumia maneno magumu sana. Pia ni nakipawa cha kuandika na kueleza hisia au mawazo kwa maneno yanayonekana ya kibinadamu.

Kwa mimi, ningependa kutembelea mchuwano wa kombe la dunia wa mpira wa miguu hasa mchezo katia timu kubwa kama Brazil na Argentina. Sijawai kuwa katika mechi ya nyesha uku kama hiyo na nadani uzoefu wa kuona mashabiki wakilia na kushangilia kwapamoja, utakuwa wakipekee sana. Ningependa kuhisi shauku ya uwanja, kelele za mashabiki na nguvu ya mchezo za umoja kwa moja. Jambo ambalo uweza kupata kwenye television tu. Pia ni nafasi nzuri ya kuzungunza na watu kutoka sehemu tofauti za dunia na kuona tamaduni zao za mashabiki.

Michezo ni nayopenda kutazama hasa ni mpira wa miguu na tenisi. Mpira wa migu ni kama shauku yangu ya kila wakati, hasa nikiona wachezaji wakifanya mchezaji mmoja kwa mmoja. Kujaribu mbinu tofauti na mashabiki wa kishangilia bila kuwacha. Tenisi pia ni ya kuvutia kwangu kwa sababu inaitaji mkusanyiko mkubwa na kila pointi inaweza kubadilisha michezo. Ninapokuwa nikitazama michezo hii na penda kuzingatia mbinu na jinzi wachezaji wanavyo panga mikakati yao na hisia za shauku zinazo jitokeza kwenye uwanja. Nijambo linalonifanya nisahau maswala ya kila siku na kuingia kabisa kwenye michezo.

Kila jioni napenda kula chakula kilicho rahisi lakini chenye ladha nzuri kama wali mchanganyiko na mboga za kukaanga na samaki si mara zote napika kitu ngumu mara nyingi napenda chakula kinachonifanya nijiskie mzima bila kuwa mzito sana. Pia napenda kutumia jioni kama nafasi ya kujaribu ladha tofauti labda kuongeza pilipili kidogo au viungo vya kipekee ambavyo haviko kwenye chakula cha kawaida cha kila siku.

Kukamilisha kazi kwa wakati, napenda kwanza kupanga mpangilio wa kazi zangu kulingana na umuhimu wake. Kwa kila kazi, najitahidi kugawa muda maalum nikibepuka kusongeza au kuchelewa. Pia napenda kuondoa vizingiti vina vinavyoweza kuni vuruga kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi.

Mimi binafsi ni naenda hospitali marachache tu kwa mwaka, hasapale ni napohitaji matibabu ya kawaida au chunguzi wa afya. Kwa kawaida, napanga kuenda angalau maramoja kwa mwaka kwa chunguzi wa afya ya jumla ilikuwa kikisha kila kitu kiko sawa. Lakini pia, kama kuna jambo la darura kidogo au dalili zisizo na kawaida, sinashaka kuenda maramoja badala ya kusubiri.

Mboga ni nazopenda zaidi ni spinach na karoti. Spinach napenda kwa sababu ni rahisi kuandaa na haina ladha kali. Ivi unaweza kuiweka kwenye mchanganyiko wowote wa chakula, aidha supu au wali. Karoti napenda kwa sababu inaladha kidogo tamu na pia ni nzuri kwa afya ya macho na ngozi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu yakifanya tofauti halisi, na penda kujiona nikikamilisha kazi ngumu, hasaa zile ambazo zingehitaji muda na akili nyingi, na kuona jinzi zinavyo saidia wengine au kuleta mafanikio kwa kila timu. Pia napata motisha kutoka kwa mwonekano wa mafanikio ya wengine karibu nami.

Kila siku, napenda kutumia matatu au bodaboda kama njia yangu ya usafiri, asa kwenda kazini au shule. Napenda matatu kwa sababu ni rahisi kupata na ni haraka kuliko kutembea kwa miguu, lakini pia napenda bodaboda pale ambapo barabara ni fupi au ziko foleni. Mara nyingine nikihitaji kufika mbali hau haraka sana, napenda kutumia gari la uma kama daladala au basi.

Mimi ninaweza kusasisha vifaa yangu kama kompyuta au simu angalau maramoja au mbili komoka kulingana na mahitaji ya programu na mfumo wa kifaa. Wakati mwingine, ikiwa ninaona kifaa kinachelewesha kazi au programu mpia haifanyi vizuri napanga mara ya haraka zaidi kusasisha.

Harufu ni nayoipenda zaidi ni harufu ya chai moto inayopikwa nyumbani hasa ikiwa imechanganywa na mdalasini kidogo. Inanifanya nijisikie tulivu na inanikumbusha nyakati za asubuhi wakati kila kitu bado ni kimya na inaweza kukaa kimya ukiwa na kikombe chako cha chai. Pia napenda harufu ya mvua inayoanza kunyesha.

Ndiyo, mara nyingi nina nunuwa vitu kwa kutumia simu, asa vitu vidogo kama chakula au bidhaa za mtandaoni ambazo si rahisi kupata dukani. Napenda kutumia simu kwa sababu ni haraka na raisi, unaweza kulipa papo hapo bila kusafiri, lakini pia naweka tahadhari kuhakikisha tovuti au app ni salama na sifa zake ni nzuri.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza napenda kueleza wazi ni sehemu gani ya kazi inayonipatia changamoto. Mara nyingi, ninasogelea kwa mfanyikazi mwenzangu au msimamizi ambaye ninaona ana ujuzi zaidi wa jambo hilo, nikimuuliza kwa heshima na kwa uwazi. Pia mara nyingi napenda kutumia raslimali zinazopatikana kama mwongozo.

Mimi binafsi napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia ya kimarafiki na ya familia. Mara nyingi nakuwa na chakula kizuri nyumbani, tuketi pamoja na familia na marafiki wa karibu, tukikumbuka mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya. Pia napenda kuangalia maonesho ya moto wa mshale au masherehe ya umma pale yanapowezekana, lakini si mara zote.

Kutoka dirishani pangu, napenda kuangalia mtaa unaopangwa vizuri kwenye miti midogo na nyumba za rangi tofauti. Wakati wa asubuhi, napenda kuona watoto wakielekea shule, kelele zao za furaha na magari madogo yanapita polepole. Mara nyingine napenda kuona jua likipaa na kupasha miti na majengo mwanga mzuri wa dhahabu. Jambo linalonifanya nijisikie tulivu.

Iyo, napenda kusikiliza radio, hasa wakati wa asubui au jioni nikiwa nafanya shuguli nyepesi nyumbani. Radio hunipa hisia ya kuwa na watu karibu, hata kama niko pekee yangu. Napenda vipidi vya mazungumzo kwa sababu vinafungua akili na kunifanya nisikie maoni tofauti ya watu. Na pia muziki unaochezwa hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu.

Ndio, napenda kupiga chombo cha mziki. Ingawa sii mtalamu sana. Nimewai kujifunza kupiga gitaa kidogo hasa nyakati za mapumziko au jioni nikiwa peke yangu. Napenda gitaa kwa sababu linasaidia kuachilia mawazo na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uwezo wa kupanga muda na kazi vizuri. Bila kupanga, ni rahisi kupoteza muda na kushindwa kukamilisha majukumu kwa wakati. Pia, study ya kuwasiliana vizuri ni muhimu kwani inasaidia kueleza mawazo yangu kwa wenzangu au wateja kwa uwazi na heshima.

Napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi. Kuna siku ambazo nimechoka au sina muda wa kupika, hivyo chips au burger hunisaidia sana. Kinachonivutia zaidi ni uraisi wake na ladha yake, hasa nikila nikiwa na marafiki au baada ya siku ndefu. Hata hivyo, sipendi kukila mara kwa mara kwa sababu najua si kizuri sana kwa afya.

Kazini ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa teknolojia na usimamizi wa miradi. Kwa mfano, mafunzo ya kutumia programa mpya za kompyuta au njia za kupanga kazi kwa ufanisi yananisaidia kufanya kila kitu kwa haraka na kwa usahihi zaidi. Pia ningependa mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano wakikazi kwani mara nyingi mafanikio ya timu hutegemea jinsi kila mtu anavyoshirikiana.

Ningependa kutembea Tokyo, Japan. Nimevutiwa sana na mchanganyiko wake wa kipekee kati ya teknolojia ya kisasa na tamaduni za kale. Ningependa kuona mitaa yake yenye taa nyingi usiku, ifadhi za zamani na bustani nzuri za kijadi. Pia napenda kuonja vyakula vya kienyeji kama sushi na ramen moja kwa moja pale.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu na wanakua kama rafiki wa kweli nyumbani. Ningependa kumlea mbwa anayependa kucheza lakini pia anayejua kuwa mtulivu, hasa jioni baada ya kazi. Naona kufuga mnyama kama njia ya kujifunza uwajibikaji na pia kupata furaha ya zaidi.

Ninapopokea maoni kutoka kwa wengine kwanza napenda kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Hata kama maoni ni magumu kuyapokea, hujitahidi kuyaangalia kama nafasi ya kujifunza badala ya kuyachukulia kama shambulio. Baadaye, napima yale yaliyo na ukweli na kuyaweka katika kazi yangu, huku nikiacha yale yasiyo faa kwa hali yangu.

Asubui napenda kunywa chai ya maziwa, si kwa haraka haraka bali taratibu. Chai inanisaidia kuamka pole pole na kuanza siku nikiwa mtulivu. Napenda kuandaa mwenyewe, nikiweka maziwa kwa kiasi, na sukari kidogo tu, halafu nikikaa kimia nikifikiria mipango ya siku. Wakati mwingine nikihizi kuchoka sana, nitaongeza tangawizi kidogo kwa sababu inanipa nguvu na kunifanya nijisikie nipo tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Kwa ujumla napenda chakula kisicho na mafuta mengi, kwa sababu kinanifanya nijisikia mwepesi na mwenye nguvu baada ya kula. Nimegundua nikila chakula chenye mafuta mengi, huwa nahisi usingizi na uzito mwilini, jambo linaloadhiri siku yangu. Hata hivyo, si kwamba nachukia kabisa chakula chenye mafuta. Mara. Moja moja nikila nyama iliokaangwa au chakula cha mafuta kidogo nakifurahia sana.

Ndio, nimewai kutembelewa ziwa na ulikuwa uzoevu wa kumbukumbu sana. Nakumbuka nilikaa kando ya maji kwa muda, nikitazama mawimbi madogo ya kigonga ufukwe na watu wa kifanya shuguli zao taratibu. Kulikuwa na upepo mwanana na sauti zandage, aliyo ilionifanya nijisikia mtulivu na kama mawazo jote yamesimama kwa muda. Pia nilipata nafasi ya kuzungumza na watu wa eneo lile na kuona maisha yao ya kila siku. Zihara hiyo ilinifanya ni tambue jinsi mazingira ya asili yanavyoweza kumpa mtu amani ya akili.

Programu ninazotumia mara nyingi ni WhatsApp kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia na marafiki haraka na pia kwa mambo ya kazi. Pia natumia YouTube sana. Hasa kujifunza vitu vipya au kupumzika kwa kuangalia video baada ya shughuli nyingi. Mara nyingine natumia Google Docs au programu za kuandika pale ninapohitaji kupanga mawazo au kuandaa kazi.

Napanga kazi zangu kwa kuanza na orodha ya majukumu yote niliopaswa kufanya siku hiyo. Kila kazi ninaipa kipao mbele kulingana na umuhimu na muda unaohitajika kazi nzito au zinazohitaji mkusanyiko mkubwa napanga kuzifanya asubuhi wakati nikiwa na akili safi na zile rahisi au za haraka napanga kuzifanya jioni. Pia napenda kugawa muda wa mapumziko kidogo kati ya kazi ili nisistuke au kuchoka. Na mara zote huangalia kama nimekamilisha kila kipengele kabla ya kuendelea kwa kazi nyingine. Njia hii inasaidia kukamilisha kila kitu kwa ufanisi bila stresi.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na sukuma wiki, asa ikiwa kimechanganywa na samaki au nyama ya kukaanga. Napenda ladha yake ya asili na jinsi chakula hicho kinavyo nipa nguvu baada ya kula, uku pia kikitoa hisia ya ukoo na tamaduni zetu. Mara nyingi napenda chakula hiki nyumbani kilichopikwa kwa upendo na familia, kwani kinanifanya nijisikie salama na mtulivu. Kwa mimi, chakula cha jadi si tu lishe, bali ni sehemu ya kumbukumbu na furaha ya nyumbani.

Kila mara napenda kununua vitabu zaidi kuliko vitu vingine. Napenda vitabu vya hadithi, historia na teknolojia kwa sababu kila kitabu kinanipa nafasi ya kuingia kwenye dunia tofauti au kujifunza kitu kipya. Mara nyingine kununua vitabu ni kama kuekeza kwenye akili yangu na kunanifurahisha kuchagua kitabu, kuchunguza na kisha kuisoma hatua kwa hatua.

Mimi napenda mbwa zaidi kuliko paka, kwa sababu wanakuwa waaminifu na wanapenda kushirikiana na mtu mmoja kwa moja. Napenda mbwa wanaocheza, wanapenda kutembea pamoja nawe, na hutoa upendo bila mashati yoyote. Paka pia niwarembo na wanapenda kuwa pekee yao, lakini mimi ninapendelea mahusiano ya karibu na wanyama. Hivyo mbwa ni rafiki bora kwangu zaidi.

Napenda kuenda madukani wakati wa asubui au mapema mchana. Wakati huo kuna watu wachache, hivyo napata muda wa kuchagua vitu taratibu bila haraka au msongamano. Pia wauzaji hua watulivu zaidi na ni rahisi kuuliza maswali au kulinganisha bei. Kuenda mapema kuna nisaidia kumaliza ununuzi haraka na kubaki na muda wa kufanya mambo mengine siku hiyo bila kuchoka.

Napanga ripoti za kazi kwa kuanza kuanda muhutasari wa mambo muhimu ya nayopaso kujumuishwa. Kwanza, ninaeleza lengo la ripoti, kisha kugawa sehemu, kwa muda au kipengele, kama matokeo, uchambuzi na mapendekezo. Kila kipengele huandikwa kwa uazi na kwa maneno rahisi, nikihakikisha maelezo ya nafuata mkiririko unafaa. Muisho napenda kuhariri ripoti hiyo mara moja au mbili kuangalia makosa ya sarufi, neno lisilo sahihi na kuakikisha kila kitu kimaelezo kwa usahihi. Njia hii inafanya ripoti yangu iwe wazi, raisi kuelewa na yenye mvuto kwa msomaji.

Kila siku, napenda kutumia mtandao kwa takriban saa moja hadi mbili, lakini si mda wote nikiwa tu kwenye simu. Maranyingi napenda kutumia mtandao kusoma habari, kuangalia video za kielimu au za burudani, na kuwasiliana na familia na marafiki kupitia WhatsApp au mitandao mingine. Pia napenda kutumia muda kidogo kuangalia barua pepe za kazi au kupanga ratiba, lakini si mara nyingi sana pia. Kwa hivyo, kwa kawida napanga muda wangu mtandaoni ili nisipoteze saa nyingi na pia nijisikie kuwa natija siku nzima.